Ningependa kukuambia kuhusu mahali ninapoishi hivi naweza kushiriki kukuambia kwamba ni aina gani ya nyumba ambayo mimi huishi mimi huishi katika nyumba ambayo usalama, ina maji na ina stima ile aina ya umeme ambapo naweza kujihikimu kimaisha na kuweza kuishi maisha yangu ambayvo inavyofaa na pia naweza kukueleza kuhusu mazingira ya eneo langu nimezingirwa na nyasi na mimea ya kijani kibichi ambayo hunipa hewa safi.